Mara nyingi, hutumia simu yangu kwa mawasiliano. Kama kupiga simu, au kuzungumza na marafiki, familia, au kupitia mitandao ya kijamii. Pia hutumia kupata tarifa mbali mbali mtandaoni, kusoma habari na kujifunza vitu vipya. Wakati wa mapumziko, napenda kuitumia kusikiliza mziki. Kuangalia video, au kutazama filamu, ili kujibirudisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo. Nimewai kufuga mnyama. Ilikuwa ni mbwa. Na ilikuwa mzuri sana kwangu. Kufuga mnyama kulinifundisha kuwajibika. Kwa sababu nilihitaji kumlisha, kumtunza, na kuhakikisha yuko salama kila wakati. Pia mnyama huyo alikuwa rafiki mzuri alinipa furaha. Hasa wakati wa mapumziko, au nikiwa nimechoka. Kwa ujumla, kufuga mnyama kulinisaidia kuelewa umuhimu wa upendo na kujali viumbo wengine.

Ningetamani kupata mafunzo yanayonisaidia kwa kuongea ujuzi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Haswa, ningependa mafunzo ya kuboresha uwezo wa mawasiliano, ushirikiano wa timu na matumizi ya teknolojia mpya zinazousiana na kazi yangu. Pia mafunzo ya usimamizi wa mda na utatuzi wa changamoto yangekuwa muhimu kwa sababu hunisaidia kupanga kazi vizuri na kukabiliana matatizo yanapojitokeza. Mafuzo kama haya yangeisaidia kukua kitaaluma na kuchangia zaidi mafanikio ya kampuni.

Wakati wa likizo, hujitahidi kujistawisha kwa kutumia muda huo kufanya mambo yanayoniongezea maarifa na kunipea utulivu wa akili. Mara nyingi husoma vitabu au kutazama maudhui yenye, elimu, hili kujifunza vitu vipya. Pia hupenda kutumia muda na familia au marafiki. Jambo linalo nisaidia kupumzika na kujenga mahusiano mazuri. Zaidi ya hayo, hujitaidi kujitunza kiafya kwa kupmzika vya kutosha na kufanya mazoezi mepesi. Kwa njia hiyo, hurudi kazini nikiwa na nguvu na hari mpya.

Ahaa, harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua mpya baada ya kunyesha. Kwa sababu hunipa hisia na utulivu na upya. Harufu hiyo hunikumbusha mazingira ya asili na kunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye amani. Pia napenda harufu ya kahawa mpya iliochemshwa. Kwa sababu, inanipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kuanza siku. Kwa ujumla, napenda harufu zinazohusiana na utulivu na mwanzo mzuri wa siku.

Mnyama ninae mpenda zaidi ni mbwa. Kwa sababu ni waminifu sana na wanapenda kuishi karibu na binadamu. Mbwa ni raisi kushirikia nao. Na mara nyingi huonyesha upendo kwa vitendo. Jambo linalo wafanya wawe marafiki wazuri. Pia ni walinzi wazuri na wanaweza kumfanya mtu ajisikie salama. Napenda mbwa kwa sababu ya tabia yao ya uaminifu na urafiki.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gita kwa muda fulani. Ilikuwa ni uzaifu mzuri kwa sababu, ilisaidia kujifunza kuwa mvumilivu na kufanya mazoezi mara kwa mara. Ingawa sikuwa mtaalamu sana, nilifurahia kujifunza nyimbo wa waizi na kucheza kwa ajili ya burudani. Kupiga gita kulinipa furaha na kunisaidia kupumzika. Hasa wakati, wamuda waziada.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye dunia kufikirika na kunipa nafasi ya kufikiri zaidi ya mambo ya kawaida. Hadithi hizi mara nyingi huwa na ubunifu mkubwa na ujumbe wa kuvutia unaonifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Pia kuni boresha mawazo na kunipa burudani. Hasa, unapokua na muda kwa kupumzika.

Mnyama ninayependa kufuga ni umbwa. Mbwa ana mwonekano mzuri wa kuvutia. Mara nyingi huwa na manyoya laini na macho yake kuonyesha uwaminifu. Tabia yake huwa ni waminifu na upendo kwa mmiliki wake. Mbwa hupenda kucheza, kukimbia na kuwa karibu na watu. Jambo linalomfanya awe rafiki mzuri sana nyumbani. Kuna nyakati mbwa hufanya vitu vinavyonichekesha. Kama kukimbia ovyo ovyo, anapoona mtu anayemfahamu au kucheza kwa kurukaruka bila kuchoka. Wakati mwingine hujaribu kuiga tabia za binadamu. Jambo linalofanya hawe, wa kuchekesha na wa kufurahisha. Ninapenda wanyama wa kufugwa kwa sababu hunipa furaha, upendo na ufanya maisha yawe na uhai zaidi. Pia hunifundisha kuwajibika, huruma na kujali viumbe wengine. Kwa ujumla, wanyama wa kufugwa ni sehemu muhimu ya maisha kwa sababu huleta faraja na urafiki wa kweli.

Ndiyo, uva saa mara nyingi. Hasa ninapokuwa kazini hau ninapotokanje. Saa hunisaidia kufuatilia muda vizuri na kupanga shuguli zangu za kila siku. Pia ni rahisi kuliko kutoa simu kila mara kuangalia saa. Na wakati mwingine, uongeza mvuto kidogo katika mavazi yangu.

Wakati ninapokuwa kwenye mgogoro na mtu, hujitahidi kwanza kubaki mtulivu na kuepuka hasira. Huwa nachukua muda kumsikiliza mwenzangu ili kuelewa anachohisi au anacholalamikia. Baada ya hapo, hujaribu kuzungumza naye kwa utulivu na heshima. Nikieleza upande wangu bila kulaumu au kukashifu. Kama kuna kosa kwa upande wangu, huwa niko tayari kulikubali na kuomba msamaha. Lengo langu huwa ni kutafuta suluhisho na kudumisha uhusiano mzuri badala ya kushinda mabishano.

Unafanya nini ili kujitunza? Ili kujitunza, hujitahidi kwanza kuhakikisha napumzika vya kutosha na kulala kwa muda unaofaa. Pia hujali lishe yangu na kula chakula chenye afya na kunywa maji ya kutosha. Hufanya mazoezi mepesi mara kwa mara ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Zaidi ya hayo, hujitenga kidogo na msongo wa mawazo kwa kusikiliza mziki, kutembea au kufanya mambo nayo ninayoyapenda. Kujitunza hunisaidia kujisikia vizuri na kuwa na nguvu za kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Kwa kawaida, usherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia raisi, lakini ya furaha. Napenda kutumia siku hiyo ni kuwa, karibu na familia au marafiki wa karibu, tukila pamoja na kushiriki mazungumzo. Wakati mwingine huandaa chakula kidogo, hau kukutana mahali tulivu, ili kujiburudisha. Pia utumia siku hiyo utafakari maisha yangu kushukuru kwa mwaka uliopita na kueka malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Kwangu siku ya kuzaliwa ni sherehe kubwa sana. Bali ni muda wa kuthamini maisha na watu walioko karibu nami. Sherehe ya siku ya kuzaliwa niliipenda zaidi. Siwezi kumbuka kwa ufasaha. Zipenda ni keki ya vanila. Zawadi nazopenda kupokea. Zawadi tu yoyote ambayo naeza ufuraisha moyo wangu naikubali.